Na tabia nayoipenda kwa watu wengine, ni tabia ya uaminifu. Haswa maisha ambayo watu wanaishi wakati wa sasa, inahitaji watu wa kuweza kuaminiana. Tabia ya pili ambayo napenda kwa watu wengine ni tabia ya kuwa msema kweli. Huwa ikiwa mahusiano yako na wengine itakuwa yenye msingi wa ukweli mahusiano haya yatadumu kwa muda mref.